Kipa umbele changu, kazini katika mawasiliano ni kuhakikisha kuwa kuna uwazi, heshima na uwelewa wa pamoja. Kwa sababu, mawasiliano ambayo ni mazuri yanaleta msingi wa kazi na yenye mafanikio. Kwanza, inaweka kipa umbele kwenye uwazi wa taarifa. Nina hakikisha kuwa ujumbe ambao ninautoa, uneleweka vizuri, ni wazi, ni wa moja kwa moja na ambao unamuktadha unaohitajika. Kufanya hivi, kuna saidia kuepuka mchanganyiko, makosa na kazi kurudiwa mara nyingi. Pia, huwa ninauliza maswali pale ambapo jambo haliko wazi badala ya kudhani kuwa kile ambacho ninakifanya ndicho kinachotakikana. Huwa ninaweka mkazo kwenye kuskiliza kwa makini. Mawasiliano si kwa kuzungumza pekee yake ni kusikiliza mawazo, changamoto na maoni ya wengine.

Ndio, mimi napenda kuchora na kupaka rangi, hasa kama njia ya kujieleza na kupumzisha akili yangu. Kuchora, huwa kunanipa nafasi ya kuachilia mawazo bila ya kufungwa na maneno. Hata kama si mchoro wa kitaalamu, mchakato wenyewe, unanifanya nijisikie huru. Naweka mawazo yangu kwenye karatasi, kujaribu maumbo na kubuni bila presha ya ukamilifu. Kupaka rangi kwa upande mwingine, kunanipa utulivu mkubwa, kuchagua rangi, kuzipangilia na kuona mchoro ukipata uhai taratibu na ambao unanituliza sana. Ni shughuli inayosaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nizingatie wakati wa sasa. Pia napenda kuchora au kupaka rangi kwa sababu kunachochea ubunifu. Kunafanya nione mambo kwa mtazamo ambao ni tofauti na kunisaidia kufurahia uzuri wa rangi na maumbo katika maisha ya kila siku.

Kwa kawaida huwa nachaji kifaa changu maramoja kwa siku, lakini hii ni hali inategemia sana matumizi ya usiku ambayo ninaizungumzia. Siku ambazo natumia kifaa changu kwa shuguli nyingi kama vile mawasiliano ya kazi, kusoma habari, kutumia mtandao au katika burudani, betri ya kifachangu usharaka. Hivyo, wakati mwingine, ninalazimika kuchaji marambili au hata maratatu nne kwa siku. Hii utokea saa kama natumia simu kwa muda mrefu bila ya kuipumzisha. Kwa siku za kawaida, ninajitahidi sana kuchaji kifaa wakati wa usiku au ujioni ilikiwe tayari kwa matumizi ya siku inayofuata. Ninapendelea kuchaji kabla ya betri haijashuka sana kwa sababu huwa ninaamini kuwa hiyo inasaidia kudumisha afya ya betri kwa mda mrefu.

Wakati wa likizo, mimi hutumia muda kwa kujistawisha kimwili, kiakili na kihisia. Badala ya kupumzika tuu bila mwelekeo, kwanza hua napumzisha mwili na akili. Huwa nalala vyakutosha, kupunguza ratiba ngumu na kuachilia presha za kazi. Mpumziko haya unirudishia nguvu na kunifanya nijisikie upya. Huwa natumia likizo kujifunza au kukuza kipaji. Inaweza kuwa kusoma kitabu, kuandika, kujifunza ujuzi mpya mtandaoni au hata kuboresha jambo nililokua ikipenda lakini sikuwa na muda nalo wakati wakazi. Hili unifanya nijisikie na kuwa hata wakati wa mapumziko. Natumia likizo kuimarisha mahusihano, natumia muda na familia au marafiki, kukua kuzungumza, kusafiri pamoja au kushiriki katika shuguli za kijamii. Mausiano haya unijenga kihisia na pia yananipa furaha ya ndani.

Wakati wa mvua, shughuli zangu hubadilika na kuwa tulivu tena kwa sana na za ndani. Natumia muda huo kwa kupumzika na kujijenga mara nyingi, huwa natumia muda ndani ya nyumba. Huwa nasikiliza sauti ya mvua ikinyesha huko nje na ndani huwa nafanya shughuli ambazo zinatuliza. Napenda kusoma vitabu au makala. Kwa sababu mvua inaleta mazingira ya utulivu ambayo yanafanya kusoma kuwe kwa utulivu na pia kutafakari. Natumia muda kusikiliza muziki laini au redio ni jambo linaloendana vizuri na hali ya hewa ya mvua. Wakati mwingine, huwa naandika mawazo yangu au kupanga mambo kwa sababu mvua hunifanya nifikirie kwa kina tena zaidi. Kama mvua si mingi sana, naweza kufanya kazi ndogo za nyumbani au kunywa chai ya moto. Huwa nafurahia hali ya joto na faraja wakati huo. Wakati mwingine, huwa natazama filamu au kipindi kifupi, si kwa kukimbia muda mbali kwa kupumzisha akili.

Chumba changu chakulala ni mahali pa utulivu, faraja na kujitenga na shuguli za nje. Kikiwa kimepangwa kwa urahisi lakini kwa uangalifu. Ukuta wa chumba changu, huwa kina rangi tulivu kama krimu au bluu ambayo ni laini. Hizi rangi hunisaidia kutulia na kupumzika. Rangi hizi huwa zinafanya chumba changu kiwe kinahisi kuwa chepesi na chenye amani. Hasa, wakati wa jioni au usiku. Mwanga ninaotumia ni wa kati na sio mkali sana. Ili macho yangu yapumzike na mazingira yawe rafiki kwa usingizi. Kitanda changu kiko katikati au pembeni kwa mpangilio ambao ni mzuri. Kikiwa na godoro la kustarehesha na mashuka ambayo ni safi. Hili ndilo sehemu muhimu zaidi ya chumba kwa sababu usingizi mzuri ni kipaumbele kwangu. Karibu na kitanda, kuna meza ndogo yenye taa ya kusomea na wakati mwingine kitabu au hata simu.

Kwangu mimi, timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani, mara nyingi hutajwa kuwa New England Patriots kwa kuzingatia historia, mafanikio na uthabiti wao kwa miaka mingi ndiyo kwa maana ninaitaja timu hii. New England Patriots wanasambulika kama timu bora kwa sababu ya ushindi wao mkubwa katika NFL hasaa katika mashindano ya Super Bowl. Chini ya uonguzi wa kocha Bilobelchi na beki maarufu ezo wa kubadilika kulingana na mpinzani. Kile kinachowafanya patriots waonekane bora zaidi si ushindi pekeake bali pia mtazamo wao wa kazi ya timu. Walijenga utamaduni wa kuweka timu mbele ya mchezaji mmoja mmoja. Kila mchezaji alijua jukumu lake na kulitimiza kwa nidhamu, jambo linalowasaidia kushinda hata katika mazingira ambayo ni magumu.

Wakati ninahitaji msaada, huwa nachukua hatua kwa utulivu, wazi na unyenyekevu badala ya kujibebesha mzigo peke yangu. Huwa natambua na kukubali kuwa nahitaji msaada najua si lazima mtu ajue kila kitu au afanye kila jambo peke ake. Kukubali, hilo unisaidia kupunguza presha na kufungua mlangu wa kutafuta suluhisho. Huwa nachagua mtu sahihi wa kumuomba msaada, iwe ni mwenzangu kazini, rafiki, wanafamilia au mtaalamu. Kulingana na aina ya msaada ninaouhitaji, nahakikisha ninaeleza tatizo langu kwa wazi ili mtu anayenisaidia aelewe vizuri. Huwa niko tayari kusikiliza ushauri na maoni bila kujitetea. Najua msaada unaweza kuja kwa njia tofauti na matarajio yangu, hivyo huwa najaribu kuwa wazi kiakili.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni ile ya kucheza na marafiki bila kukuwa na wasiwasi wowote hasa jioni baada ya kutoka shuleni. Na kumbuka tulipokuwa tukikusanyika nje kucheza mchezo ya kawaida kama mpira, kuruka kamba au michezo ya kufikiria tulicheka sana, tuligombana kidogo, halafu tunasuluhisha haraka ugomvi huo. Na furaha ilikuwa ya kweli bila vitu vingi, hakukuwa na presha maisha na kilichokuwa muhimu kilikuwa ni kucheza, kucheka na kuwa pamoja. Pia nina kumbukumbu nzuri za wakati wa familia, hasa jioni au wakati wa wikendi. Kukaa pamoja kusikiliza hadithi za wazee kula chakula cha pamoja au kusikiliza redio kulileta hisia ya usalama na upendo. Wakati huo ulijenga maadili ya heshima kushirikiana na kuthamini watu wa karibu.

Ndiyo napenda kuenda pwani kwa sababu ni mahali ambapo pananipa utulivu, furaha na hisia ya uhuru. Napenda kuenda pwani kwa mandhari yake mazuri, bahari pana, mchanga mweupe na upepo mwanana. Kuangalia mawimbi yakija na kuondoka huwa kuna nifanya nijisikie mtulivu na kunisaidia kuachilia mawazo ambayo ni mengi kutokana na shughuli za kila siku. Sauti ya bahari ni kama tiba ya asili kwa akili yangu. Pia napenda pwani kwa sababu inanipa nafasi ya kupumzika na kujitunza. Kutembea ufukweni, kukaa kimya nikitazama bahari au kuogelea, kuna nifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu mpya. Ni mahali ninapoweza kupunguza msongo wa mawazo na kuunganika na asili. Zaidi ya hayo pwani ni mahali pazuri pa kushirikiana na watu wa karibu. Kukaa na familia yangu au marafiki, kucheka, kula pamoja au kushiriki shughuli rahisi, unaongeza furaha ya safari.

Ninapofanya marafiki wapya huwa natumia njia ya asili, uvumilivu na uaminifu badala ya kulazimisha mahusiano. Kwanza huwa ninaanza kwa ukarimu na mwenye heshima. Huwa natumia tabasamu, salamu na kuonyesha nia ya kusikiliza ili kufungua mlango wa mawasiliano. Watu wengi hujisikia vizuri wanaposikilizwa na kuheshimiwa. Huwa najiweka wazi kwa mazungumzo kati yangu na huyo mtu. Nauliza maswali rahisi kushiriki mawazo au uzoefu wangu ja kutafuta mambk ya pamoja kama maslai kazi au shughuli za kawaida. Mambo ya pamoja husaidia mazungumzo yaendelee kwa urahisi. Natumia shughuli za pamoja kama darasani, kazini, michezoni au katika jamii kama nafasi ya kujenga urafiki. Kufanya jambo pamoja hujenga ukaribu kwa haraka kuliko kuzungumza peke yake.

Naam napenda kutembea msituni kusababu nishuguli inayonipa utulivu, ukaribu na asili na nguvu mpya ya kiakili na kihisia. Kutembea msituni huwa kunanifanya, nijiskie, nimetengana na kelele na haraka za maisha ya kila siku. Hewa safi, harufu ya miti na udongo na sauti za ndege au majani yanayotingizika hunituliza sana. Mazingira haya yananisaidia kupunguza musongo wa mawazo na kufanya akili iwe nyepesi. Pia napenda kutembea msituni kwa sababu kunanipa nafasi ya kutafakari. Ninapotembea polepole huweza nikapanga mawazo yangu kufikiria maisha au hata kukaa kimya bila shinikizo lolote. Nikama mda wakuzungumza na nafsi yangu mwenyewe. Natembea msituni kwa ili kusaidia mwili wangu. Ni aina ya mazoezi yaliyo mepesi yanayoimarisha mwili hasa miguu na mapafu bila kuchosha kwa sana.

Zawadi nzuri nimewahi kuipokea ni kitabu kilichotolewa kwa upendo na maana. Si kwa thamani ya fedha, bali kwa ujumbe uliokuwamo ndani yake. Nilipokea zawadi hiyo kutoka kwa mtu aliyenifahamu vizuri, aliyekuwa, anajua, napenda kusoma na kujifunza. Kilichonigusa zaidi kitabu chenyewe tu bali pia ujumbe uliokuwa umeandikwa ndani ukionyesha imani moyo wa kunijali na kunitia moyo nisiache ndoto zangu. Ujumbe huo ulinifanya nijisikie kuthaminiwa na kueleweka. Zaidi ya hiyo, zawadi hiyo, ilinifundisha kuwa zawadi bora si lazima iwe kubwa au ya gharama, bali iwe na maana. Kila nilipokisoma kitabu kile nilikumbuka yule aliyenipa na sababu ya kunipa kitabu hicho ambalo ni jambo lililonipa motisha na furaha ya ndani.

Kwa kawaida, huwanaenda sinema marachache, takriban maramoja kwa mwezi au hata marachache zaidi kulingana na muda na filamu zinazotoka. Napenda kuenda sinema pale tu kuna pokua na filamu inayonivutia sana au ninapohitaji kujiburidisha kwa namna tofauti na ya kawaida. Sipendi kuenda mara nyingi bila sababu. Ni kwa sababu napenda kuchagua filamu nzuri na kuifanya safari ya sinema iwe tukio ni la maalum. Wakati mwingine huwa nachagua kutazama filamu nyumbani badala ya sinema kwa sababu ni rahisi na tulivu zaidi. Hata hivyo kuenda cinema kuna ladha yake, skrini kubwa, kama vile ikona skrini kubwa, sauti nzuri na hali ya kushirikiana na wengine kufanya uzoefu uwe wakipekee.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama nyeupe hasaa kuku na samaki kwa sababu ya ladha yake afya na urahisi wa kuipika. Kwanza, napenda nyama nyeupe kwa sababu ni nyepesi kwa mwili. Inayeyuka kwa urahisi, hasa tumboni na inanipa hisia ya uzito badala baada ya kuikula. Hii inanifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu. Hasa ninapukula jioni au kabla ya kufanya shughuli nyingine. Nyama nyeupe inafaida nyingi kiafya. Inakiwangu kidogo cha mafuta, ukilinganisha na nyama nyekundu na inaproteini nyingi zinazosaidia kujenga mwili na kuimarisha misuli. Samaki pia wanamafuta mazuri yale ya omega tatu. Inayosaidia afya ya moyo na ubongo jambo linalofanya ni idhamini zaidi. Kwa upande wa latha, napenda nyama nyeupe kwa sababu ni rahisi kuchukua ladha ya viungo, kuku au samaki wakipikwa kwa viungo vizuri, nazi au kukaangwa, au kuchomwa kwa ustadi, ladha yake huwa laini na ya kuvutia sana. Pia, kuna njia nyingi za kupika nyama nyeupe, hivyo haichoshi haraka.

Naam nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na ulikuwa uzoefu wa kuvutia na wa kunifungua macho. Maonesho ya sanaa yalinipa nafasi ya kuona ubunifu wa wasanii moja kwa moja, kuanzia uchoraji, michoro, hadi kazi za mikono. Kila kazi ya sanaa ilikuwa na hadithi na ujumbe wa aina yake na ni jambo lilonifanya ni simame nitazame kwa makini na kufikiri kwa kina. Juu ya kile msanii alichokusudia kuwasilisha nilivutiwa sana na jinsi sanaa inavyoweza kuwasilisha hisia na mawazo bila maneno mengi. Baadhi ya kazi zilinifanya nijisikie furaha, zingine huzuni au tafakari, na nyingine zilinichochea kufikiria maswala ya jamii, utamaduni au maisha kwa jumla. Maoneshe ya sana yalinipa fursa ya kujifunza na kuzungumza na watu wengine iwe ni wasanii wenyewe au watazamaji. Mazungumzo haya yaliongeza uwelewa wangu na kunifanya nione kazi ya sanaa wa mitazamo tofauti.

Siwezi kusema kuwa ukamilifu napenda paka au mbwa lakini nachoweza kusema ni kuwa wote ninawapenda. Hasa napenda paka kwa sababu ya manufaa ninayopata kutoka kwa kumuweka paka katika nyumbayangu. Kwanza paka unisaidia kushika panya ambao ni waharibifu kwa kukula chakula, mguo, vitabu na mambo kama hayo. Pia paka ni mzuri kukua na mimi wakati ambapo hakuna mtu yeyote katika nyumba. Na mbwa kwa upande wake ni mzuri sana wakati wa kuweka ulinzi nyumbani na pia si tu nyumbani na pia kusaidia na kazi za nyumbani kama vile kuchunga mtoto. Mbwa ni mnyama ambaye ni muaminifu. Ni mnyama ambaye ni mwenye kupenda binadamu na ni msikivu sana. Kwa hivo kati ya paka na mbwa siwezi kusema kuna yule nampenda zaidi ya mwingine. Kwa sababu wote wana manufaa makubwa kwangu.

Huwa natumia zote, wakati ambapo nipo nje ya nyumba, huwa ninatumia data ya simu kwa vile kuna mahali ya mbapo wifi haifanyi kazi. Alafu ikifika wakati nipo ndani ya nyumba, huwa natumia wifi na pia wakati nipo kazini natumia pia wifi. Huwa ninachagua kutumia data ya simu wakati ambapo nipo nje ya nyumba kwa sababu kunamahali ambapo hakuna huwezi kuwa na wifi hivyo inafanya data ya simu iwe ya muhimu sana. Lakini sana sana huwa nina pendelea kutumia wi-fi kusababu inanguvu zaidi na pia inaweza kutumiwa na vifaa vingi na pia wi-fi huwa katika inaleta faida kwa kutumia pesa kidogo kwa kujikimu nayo. Ukilinganisha na data ya simu data ya simu ina bei yake iko juu kidogo kuliko ile ya wifi.

Napenda vyote viwili, lakini kutazama mchezo na pendelea zaidi kuliko kucheza. Napenda kutazama michezo kwa sababu inanipa burudani na msisi mko bila kuhitaji nguvu nyingi za mwili. Kutazama wachezaji mahiri wa kishindana, kuna nifanya nifurahie mbinu, nithamu na juhudi zao. Pia napenda kujifunza mikakati na kuona jinsi timu au wachezaji wanavyo shugulikia presha. Hata hivyo, kucheza michezo, kuna nifuraisha, hasa kwa ajili ya afya na kujiburudisha. Kucheza, kuna nisaidia kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kujiskia mwenye nguvu. Ninapocheza, sifanyi kwa ushindani mkubwa, bali kwa furaha na afya. Napenda kutazama michezo kwa burudani na msisimko, na kucheza michezo kwa afya na furaha. Hivyo vyote vinanafasi yake katika maisha yangu.